Nakumbuka mwalimu aliyenifundisha kwa moyo wa utulivu, ambaye alituongeza kujiuliza maswali badala ya kutupatia majibu tu. Mwalimu wa aina hiyo hufanya mwanafunzi kuhisi kwamba anathaminiwa na kwamba kila swali ni muhimu. Hata ikiwa na shida kuelewa kitu, anakusaidia kwa upendo na uvumilivu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Hunipa nguvu hunisaidia kutoa mawazo mazito kichwani na kunifanya nijiskie nikiwa huru kidogo. Aswa kukimbia hasubui au jioni. Hewa ikiwa tulivu. Kun nipa utulivu fulani wa kipekee.